Ndio napenda kuenda pwani kwa sababu maeneo ya pwani kuna upepo mzuri, kuna mchanga mzuri, ukifika maeneo yale, unaweza ukatuliza akili, ukafikilia mambo mbali mbali kwa sababu upepo wake unakuwa umetulia, hali inakuwa safi kabisa, mchanga wake unakuwa laini wa baridi, unaeza pia ukaogelea katika kando za bahari ndio uzuri wa maenio ya puwani.

Barua pepe huwa nazisubiria, inategemeana na siku zenyewe, muda mwingine huwa zinaingia mara mbili, mwingine mara moja, muda mwingine hamna barua pepe kabisa. Kwa hivyo inategemeana na siku yenyewe, barua pepe inaingia mara ngapi, ndio maana siwezi kusaja idadi kamili nangoja barua pepe mara ngapi kwa siku.

Utotoni nilikuwa napenda kuchezea simu pamoja na laptop hasa kucheza ma-game mzee alikuwa akiniachia simu yake naichukua naanza kuchezea ma-game Naanza kudownload ma game mengi kwa hivyo ni vitu ambavyo nilikuwa napenda sana utotoni Kuchokonoa simu, kuchezea chezea simu, kuchezea laptop, ya kaka, hivo.